Naam. Kile chakula ambacho napenda kukula mnamo wa jioni, ni ile chakula yenye nyepesi ama kile ambacho hakina ile mafuta mingi kwa hivyo anapotumia hiki chakula Ingawa nasikia ya kwamba nipo huru kwa hivyo napenda kutumia chakula chenye hakina ile mafuta mingi wakati wa usiku ama ile ugali.

Naam angalau napenda kununua vitu sana mtandaoni Hii ni kwa sababu kule mtandaoni napata vitu ni za bei raahisi ama si ile bei ghali ama ile bei ya pesa mingi, kwa hivo napenda sana kununua vitu online ama mtandaoni Kwa sababu napata nirahisi hata kufikishwa kwa nyumba unapata.

Naam yale mandhari mazuri nishawahi ona ama nimewahikuona ni yale ambapo watu ama yale yapo karibu na mtu napoenda katika haya mandhari karibu na mto huwa nasikia vyema ama nasikia hilo upepo ambao inatoka kule baharini yako ni video yakunivutia vyema nasikia nipo salama.

Naam napenda sana kuenda cinema mara tatu ama mara mbili kwa siku. Hii ni paada napotoka kasini angalau napitia huko kuangalia ile mufi ama mpira. Tunapoangalia watu wengi mpira unapata ya kwamba kuna ile furaha inayotokana mkiwa watu wengi kuliko wakati unaangalia we pekee yako.

Nam. Natumia sana teknolojia ya sauti. Angalau kwa sababu hunisaidia wakati na weka ziledata zangu mahali pasafi ama kuli si katika dada sangu na powahene kaya teknolojiya ya sauti. Angalau hunisaidia kwa sababu sii kila mtu anaye sauti kama yangu kwa hivyo hunisaidia sana.

Naam tabia ya watu ambayo hunikasirisha am hunichukisha ni ile tabia ambayo unapata mtu hasikii kitu unachomwambia unajua wakati mwingine mtu anaposikia yale maoni unayompea angalau hata mimi nasikia ya kwamba nipo ama mahali nilipo Kuna hili uwezo wa kuongea na watu lakini mtu wa asipokupea ile umakinifu naona ni si vyema.

Na mida wakati nafanya kazi vizuri ya wakati wa siku Nilikaa hile wakati nimetoka baada ya kufanya ile kazi ya kuajiriwa ama kutayarisha watoto Ndiyo wakati napata nafasi yangu ya kipekee ya kufanya ile kazi ya nyumba Kwaifo napenda sana masaa ya chioni sana Napotoka kazini.

Napenda sana hii mziiki wa jadi kwa sababu ninapotoka kazini angalau huu mziki hunipatia hilo wazo wa kupumzika na ama kujisikia nipo huru kwa hivyo naipenda sana haswa wakati ninapotoka kazini na nimechoka Ninapo sikiliza hii miziki huwa nasikia ya kwamba nipo huru ama nasikia akili iko sawa.